Zana gani za dijiti unatumia kila siku? Tukiangazia zana za kidijiti ambazo watu wengi ama mimi moja wapo ninazo zitumia kila siku. Ni kama vile simu janja ama smartphone ya wakupiga simu. Mitandao ya kijamii pale navyowasiliana na watu kwenye whatsapp, kwenye tiktok na napiga program zangu pale hivyo na watu kwenye simu yangu ya janja. Pia natumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram. Kuna WhatsApp pia bado nazitumia kwenye kuwasilisha ujumbe kwenye mutandao. Bado natumia zingine ambazo zinaitwa inchini za utafutaji pale ambapo naingia na kutafuta. Mambo ambayo siwezi kuwa nayajua labda kuna maneno yanataka suluhisho. Niko hapo napata maana yake ambayo siwezi kuwa naifahamu ama inayoeleza zaidi kuhusu hilo neno ambalo ama hiyo sentenzi ambalo natafutia maana yake. Bado naangalia program za malipo kila siku. Ninapo wasiliana na wateja wangu kwenye mpesa. Bado kupiga simu, kukunua kredit ya kuongea na watu, kuwasiliana na watu kupitia kwenye mpesa. Pia ninavyo fanya kazi yangu natumia computer ambayo ni kazi ninaofanya kama kazi kama hii naofanya hapa. Napata masaa zingine unaitaji kutumia laptopu ama computer yako. Unalofanya uandishi wako na kuweka kwenye usalama wake ukitumia kompyuta yako. Upate mawasiliano yako ama ujumbe wako ama taarifa mingi ama ujumbe wako. Ya mambo yako umeweza kuieka kwa usalama kwenye kompyuta yako. Kuhifadhi kui ndo maana unahifadhi kwenye kompyuta ndiposa upate iko kwenye usalama na haiwezi chukuliwa na mtu yeyote ambayo unaezaenda pale ambapo uingie kwenye simu ya mtu ama kompyuta ya mtu na kupata mazungumuzo ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwa hivo kompyuta hupata uhifadhi maandishi mengi kwenye kompute. Bado kuna programu za kazi na masomo, unapata pale kama wakati nataka kuingia kwenye mkutano, tumeeka mkutano wetu kwenye zana, ama programu za kazi za masomo kama vile Google Zooms, upate tunawasiliana kwenye programu za kimasomo.

Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Kwa kijumla, tunaezangazia ama kueleza mtazamo wa kitaalumu kuhusu tathmini za kazi. Tathmini za kazi usaidia kutambua nguvu na maeneo ya kuboresha, kuweka malengo wazi na maendeleo. Pia uweza kuongeza uwajibikaji na uwazi kusaidia kupanga mambo au mafunzo. Pandishwe cheo bado inaweza kusaidia kwenye hisia za kibinafsi ama tathmini za kazi. Hata hivi utapata mara nyingi watu uhisi tofauti kuhusu tathmini wengine ujihisi na wasiwasi wakiofia kukosolewa. Tathmini nzuri ya kazi ni pale ambapo unajikita kwenye tabia na matokeo. Si mtu binafsi. Kutoa maoni ni ya kujenga. Si ya kulaomu. Unajenga maoni yako ni ya kujenga. Si ya kuaribu ambapo unawelezea zaidi kuhusu jambo fulani. Ama maoni ambayo itaweza kuwasaidia kwenye kampuni. Sio mambo ambayo inawarudisha nyuma kama kampuni. Pia iyo inaambatana na ushauri wa kuboresha kazi kwenye kampuni ama kwenye kazi. Ndiposa kuweza kusaidia uwajibikaji na uwazi kwenye mpangilio wenu kwenye kazi. Pia tukiangazia jinsi ya kujiandaa kwa tathimini za kazi au jinzi ya kutoa maoni ya tathmini kwa wengine ni vyema kuwa unawasaidia kujenga mambo ambayo unawambia mambo ambayo ni ya kujenga siyo ya kuharibu maoni mazuri ambayo itaweza kuwasaidia ambapo wanafaa fanya kazi ili kuwezesha kufanya kazi jema kwenye kazi zao.

Je unaweka picha zako mtandaoni na natumai kuwa wazi umuimu wa kuweka picha kwenye mtandao ni ambapo kulingana lengo la mtu ama faida ya mtu kuweka piche zake kwenye mtandao. Ina arifia kwa mwakumu kwa umuimu zaidi ambapo utapata mawasiliano na muunganiko. Hii ni kusaidia kuwasiliana na marafiki, familia hau wateja kureisi kwenye mtandao ili kuimarisha mausiano, ata kwa walioko mbali ili kuweza kuzungumuza baina ya watu ambavyo mtu ambavyo anaendelea, anaweza kukua, anaendelea na kukua. Na ata kuimarika kwenye umri wake, kwenye mambo yake. Na mengineo, pia kujitangaza kibinafsi au biya kibiashara. Utumika kujenga taswira ya kibifsi biashara utumia picha kuvutia wateja na kuongeza mauzo. Pali ambapo kama mimi niko na kazi. Utapata pale ambapo mimi kazi yangu nimeweka kwenye mtandao ya kibiashara. Picha zangu za kibiashara za kuoneshana mimi ndio mwenyeji wa biashara fulani ama kampuni fulani. Diposa uweze kukua na ile uwazi kwenye wateja wako na kuelewa zaidi kuhusu kazi unaoifanya. Pia inaweza kusaidia kushiriki kumbu kumbu. Pale ambapo picha uifadhi matukio muhimu kama vile za harusi, safari na mafanikio. Sana sana watu huweka mapicha zao kwenye mtandao ili kuoneshana kuwa mafanikio yao wameweza kufanikiwa vizuri na mafanikio yao. Ama pale ambapo mtu ameuduria harusi fulani amepige picha zake. Mimi nimepiga picha zangu nimeweka baada ya kutoka kwenye arusi. Hili kuwasilishi ujumbe fulani kuwa nilikuwa kwenye arusi fulani ama nimefanikiwa na nikapata mafanikio mazuri. Pia kwenye elimu na uhamasishaji utapata pale picha usaidia kufundisha na kuelimisha kwa uraisi. Pale ambapo unapeana ama mimi napeana andidhi yangu vile ambavyo a mambo ambao nimepitia ya kutoka kitambo. Pale kuonesha picha zako kwenye mtandao ili kuwaelimisha kuonesha ya kwamba ulitoka mbali na umeweza kukua kimaendeleo kikufanikiwa ili inatusadia sana kwenye umuhimu wa kuongezea ama kuamasisha kufundisha na kuelimisha kwenye uraisi. Kutumika kuamasisha jamii kuhusu maswala fulani ama maswala muhimu zaidi.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati. Tukiangazia ama tukiangalia vile ama jinsi ambavyo ninavyomaliza kazi kwa wakati. Mimi hutumia mbinu kama hizi ili kuhakikisha kuwa nimeweza kufanya kazi yangu ama kukamilisha kazi yangu kwa wakati. Ya kwanza ni kupanga kazi mapema, kugawanya kazi kubwa, kuwa kazi ndogo. Ama na pia kuweka vipaumbele kulingana muda na umuhimu wa jambo ambalo ninalofanya ama kazi ninayofanya. Kuweka bado malengo wazi ili niweze kujua hasa kinachotakiwa kufanyika. Ili kunjiandaa mapema kuwasilisha kitu ambacho ninachotakiwa kukifanya. Bado kuweka tarehe za mwisho ambapo kama nilikuwa nifanye jambo hii wiki, nimetumai kuwa kama ni wiki ifuatayo, hiyo ndio siku ambao nitaweza kuweka tarehe za mwisho kuhusu kazi ambazo ninazozifanya. Bado kusimamia muda vizuri, kutumia ratiba au kalenda ili kufuata siku ambazo nafaa kukuwa kwenye kazi, nafaa kuwa napumzika ili kuweza kuepuka vitu vinavyopoteza muda bila sababu. Bado kuzingatia kazi moja kwa wakati. Hii ni kuepuka kufanya mambo mengi kwa pamoja ili huweze kuweka wakati ambao ama kutia wakati. Kufuata wakati ufaavyo. Kama umesema unatumia dakika ishirini unafanya mambo ambayo inaweza kuepuka kufanya mambo mengi kwa wakati mwingi. Hii ni kuharibu wakati. Ama kumaliza kazi moja kabla kuanza nyingine. Unahakikisha kuwa umeanza kazi moja, umemaliza hiyo, umeenda kwa kazi ingine, umeifanya pia na imeweza kukamilika kwa wakati ufaavyo. Pia kufuatilia maendeleo, kujikagua mara kwa mara, kuona kama kazi inaenda sawa, kurekebisha mipango, mapema, ikibidi ambapo, mambo yake inaenda mrama, haiendi sambamba. Na pia kuomba msaada inapohitajika. Hii ni kuuliza mapema badala ya kusubiri hadi muda uishie. Na huelewi jinsi unavyofanya jambo fulani. Hii inakusidia sana unapo uliza mapema badala ya kusubiri muda uishe. Unapata hii inakuweka kwa wakati ambao utaweza kuharibu wakati mwingi kufanya jambo hilo ambalo ungeliweza kulifanya kwa muda mfupi ili kuhakikisha kuwa umeuliza mambo mapema bila kusubiri hata muda wake huishe kufanya jambo hilo.

Unasherekea mafanikio ya timu vipi? Tukirejelea kwenye kushelekea kwa mafanikio ya timu. Ni umuhimu zaidi kwa inapea na motisha na mshikamano na kuongeza morali ambapo unatoa pongezi ya waziwazi kuhusu mchezaji. Ama kusherekea jinsi navyo sherekea kwenye timu yako. Kutambua mchango wa kila mwanatimu. Tumia maneno ya shukrani kwenye mkutano. Ili kuwezesha kuwapatia ule morali ama motisha kwenye juhudi zao za kwenye timu yao. Na kuwapongeza jinsi ambavyo wanaendelea kwa timu yao. Bado sherehe kidogo pamoja. Tunasherekea kupanga chakula cha pamoja ama chai, keki, ndizi. Tunavokuwa, tuna kwenye pumziko letu dogo dogo hata pia kupea mashabiki wetu Mandizi, chakula tu ya kidogo kidogo. Ili pia watu wapewe morali ya kutupongeza ama kutushabikia, tunapocheza hii sherehe kidogo uweza kuleta furaha. Na mshikamano kwenye timu. Bado tuzo na vyeti ambavyo tunazawadi wachezaji ambao wameweza kutuwakilisha vyema kutoa vyeti zawadi ndogo au kutaja majina waliofanya vizuri ilikuongeza kujiamini na hamasa kwenye wachezaji wengine kwenye timu bado kupumzika au mapumziko maalum pale ambako natowa siku ya mapumziko au muda wa kutoka kazi ni mapema hiyo na shata kuthamini juhudi zao ama kuwasaidia utapata ambapo mtu wakati ambapo tuniliusiku ya kupumzika. Mtu anaweza kwenda kufanya jambo lake la kusherekea peke yake. Ama kuapate ile nafasi ya fanaka kwenda kufanya mambo yake. Isipokuwa kwenye timu bado tunashiriki kwenye mafanikio na wengine. Kutangaza mafanikio kupitia barua pepe bango la mitandao na kijami ya kampuni. Hii ujenga timu heshima. Kusaidia kujenga heshima za timu bado na kujifunza kutokaa na mafanikio ili kujadili kilichofanyika kwenye timu. Ifanikiwe ili kurudia mafanikio hayo na kuimarisha utendaji. Au wabaadae. Sherehe iwe jumuishi heshimu kila mtu na ilingane na utamaduni zake ambapo tunasherekea. Kwenye njia tofauti. Tunatenga siku ya kwenda kusherehekea kama timu, tunanunua mipira mpya, tunanunua jezi mpya za kuchezaji. Iyo ni sherehe tu kidogo ya kukupea timu morali na motisha ili wakati ujao uweze kutia juhudi zaidi.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi. Tukirejelea zaidi wakati ambao ama muda ambao ni fasaha wa kufanya kazi vizuri sana zaidi Ki mimi ningependelea sana kuelezea sana sana asubui wakati ambapo una mambo mengi ya kufanya na ubongo wako uko freshi. Inafaa kwa kazi zinazoitaji kufikiri sana kama vile kusoma, kupanga, kuandika ambapo akili yako aina mafikra mingi. Una isia mingi zinazo zifikiria ama mambo ya mengi yanakukwaza kwenye akili yako. Tukiangazia mambo sana sana kufanya kazi asubui utapata bado. Asubui uko freshi uja choka sana. Umechangamuka ukona nguvu mpya. Lakini unachangamuka zaidi kwenye kazi kwa sababu ni nyakati za asubui ambapo ujafanya lolote lile ukakuwa na uchovu fulani. Inasaidia sana wakati ambapo mtu anavyo anza kazi ya asubui. Ako fresh ana mawazo mingi kwenye akili. Akili yake imetulia ubongo wake huko fresh. Mi natumai sana kwa kufanya kazi asubui. Kwa sababu ina umuimu wake inafaa zaidi kwenye asubui. Kwa sababu utapata asubui kila mtu andakuwa amepangia mambo yake ya kufanya hiyo siku. Ana harakisha mambo yake hiyo siku wafanya asubui asubui. Na kuimu kufanya kazi kuimarisha kwa sababu ana ule uwezo na nguvu ambayo ako nayo ijaeza kutumika kwa wakati wowote kwa sababu tuko asubui na ako freshi saidi kwenye nguvu yake mwili wake unafanya vyema na ubongo wake uko fresh.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo niyafuataya kama kutoa majibu sahihi na ya haraka. Ili kuhakikisha kila swali linaeleweka na kupata ufafanuzi unaofaa zaidi. Pia kusaidia, kujifunza na kuelewa, kufundisha masomo binu, binu za kazi na maarifa mafia kwa kwa uwazi. Bado kuwasaidia kupanga na kutatua ta matatizo ili kutoa mapendekezo au mbinu za usimamizi wa muda kazi na rasmilimari. Zinazofaa pia kuna kuwa na msaada na ubunifu zaidi. Ubunifu unasaidia kuunda michoro, maandiko, mipango ya biashara au soluhisho la ubunifu ili kukusaidia kukuwa na ubunifu ambapo unavyofanya malengo yako au makazi yako uunde ubunifu fulani wa kuwakikisha kuwa unasaidika. Na kazi ambao unaioyofanya iwe ya kuimarika na ubunifu zaidi. Pia kutoa msaada kwa njia yenye usalama na heshima. Kulinda faraga kuwepuka maudhui atarishi na kuwasiliana kwa heshima.

Uzoefu gani wa kushangaza umewahi kupata? Kuna baadhi ya uzoefu wa kushangaza ambao nimeweza kupitia baina ya watu. Hii ni kusaidia watu kutatua matatizo mangumu. Kama kutoa mbinu ya kipekee ya kupanga muda, kuandika ripoti ngumu au kutatua hesabu changamoto. Hii ni uzoefu ambao umeweza kushangaza na umewahi kunipata ku ili napoweza kutatua hesabu fulani ama changamoto fulani. Na kupanga muda kwa kuandika ripoti ngumu ya kuandaa ambao inahitaji wakati wake wa kufikiri kukua ubunifu na wakati wa kujitolea kufanya jambo hilo. Bado kuna kujibu maswali yasiyo ya kawaida. Hii ni jambo ama ni uzoefu wa kushangaza umewahi kunipata. Unapata ambapo maswali yenye akili nyingi au changamoto za kufikiri kwa uangalifu kama fumbo na maneno au hesabu ngumu na huwezi faya. Badui kuchangia kwenye ubunifu wa mtu binafsi ina unozeu fulani umewai kunipata ambapo unaweza kusaidia kuunda handithi mashairi, michoro au mbinu za biashara ambazo mtu ame hajawai kufikiria na ambapo amekuhitaji wewe umsaidie kwenye kufikiri ama kuunda ama kukuja na mbinu za kibiashara ambazo zinahitaji ubunifu na kufikiria kwingi. Hasa hapo umewai uzoefu ambao umeshishangaza watu wengi ni hapo ambapo mtu anaitaji kusaidiwa kwa jambo fulani ambalo linahitaji zaidi ubunifu na kufikiria kwingi. Bado kujifunza kutoka kwa mazungumuzo. Unapata kila mazungumuzo ni tofauti na kila mtu huleta mtazamo wake wa kipekee kwa jambo ambalo unafanya kwa kazi ya njia kushangaza kila wakati ambapo utapata kuzungumuza kupiti kwa lugha fulani na wewe sio ufahamu hiyo lugha vyema ama si lugha yako. Utapata kuna ile changamoto ama ule uzoefu wa kushangaza zaidi ku kuweza kujifunza lugha mpya na kuzungumuza kwa kuielewa na kupitisha mawasiliano baina ya watu ama kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hapo utapata umejifunza mambo mengi ya kufanya kama kujifunza iyo lugha yao matamshi yake bado inakusitikisha zaidi inahitaji ubunifu na kuelewa zaidi ambacho unachokifanya na maendelezo yake lazima uikaminifu na inaendana na taarifa ambao unayoisema.

Niambie kusuhu chakula chako unachokipenda zaidi. Kuhusu chakula ambacho nachokipenda zaidi kulingana mimi ni chapati. Chapati hukuwa na ladha yake ambayo inavutia, niya kupendeza. Unapokula chapati unapata inauleutamuwake ambao ukiweza ukishaa kuweka kwenye mdomo kutafuna. Kina ule utamu wake fulani ambacho kina tambulikana zaidi na watu hukunchni na nichakula ambacho kina hitaji muda kukitengeneza. Kina poiva, kinavutia zaidi kwenye watu. Kina ladha tamu. Kina kuwa shibe kwenye mwili wa binadamu. Kumbuka mara ya kwanza kukila. Nilipo kila nilisikia kinautamu zaidi ambapo ilikuwa ni siku yanguya kwanza kukila. Na nilihisi kuwa ni chakula ambacho kilichokua kitamu zaidi mpaka niliweza kula amba vidolevyangu. Kwa sababu kilikuwa chakula zaidi ya yote nishaikula hicho ndo chakula ambacho kilichokua kitamu zaidi. Nilipata maelezo zaidi ambapo siku ya kwanza kukila ulipata. Nilielezwa na rafiki yangu kuhusuhicho chakula. Na nikamua kujaribu kibinafsi. Punde si punde nilipata kuwa yeyeha kuwa ana danganya kama chakula hicho kilikuwa ni chakula ambacho kinavutia zaidi na ni shibe. Ukikila tu hivi unapata shibe. Unapata umeshiba na huwezi kuwa una hisinjaa kwa wakati wa haraka. Na ni chakula ambacho kina dumu kwenye mwili. Kinaongezea nguvu mwilini. Na kufanya ukue na nguvu zaidi kwenye mwili. Na kinashibe yake inayoweza kuwa mtu hawezi hisinjaa haraka. Ni chakula ambacho kinaha kikisha kuwa mtu a mekishiba vizuri. Mara ya mwisho kukila ilikuwa wiki iliyopita. Ni chakula ambacho mimi nakipenda sana huwa na kila wiki ama kila jumamosi kwa sababu ni chakula ambacho ni chakula huwezi kamwe kukosa kukila. Hatau kikila kila siku hakina ile uzoefu. Ama kuhisi ukihitaji tena. Ni chakula ambacho ukikila leo bado kesho utaweza kukila. Na kesho na kesho hiyo ingine bado haki wezi kuishi kwenye ladha yake. Utapata kuwa kinapendeza, nikichakula chenyeladha tamu, kinavutia na kinamambo mengi ya kufanya kwenye kiafya ya binadamu. Kinawazesha binadamu kupata nguvu, shibe na kuhakikisha kuwa mwanadamu hana ulegevu zaidi ama hahisi njaa tena.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Na ningeweza kuanzia kwenye zoezi langu lenye hufanya sana sana mimi huweza kukimbia. Kukimbia ni zoezi lenye faida nyingi kwa mwili na akili. Kuna mambo ambayo inasaidianga sana mtu ambapo anapo kimbia ya kwanza ni afya ya moyo na mishipa huimarisha moyo na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Na bado husaidia kuthibiti shinikizo la damu na kiwango cha kolesterol ambapo utapata umepungua mwili wako umepunguza mafuta kwenye mwili. Na umeweza kuhepukana shinikizo la damu, ugonjwa shinikizo la damu. Pia uthibiti wa uzito, uongeza, uchomaji wa kolari, bado kusaidia kudumisha na kupunguza uzito bila kuitaji vafa vikubwa kuvinua kama kuenda jim. Inatakikana kuwa ama ni jambo la muhimu kukimbia, kwa sababu kukimbia hauitaji kupunguza uzito bila kuitaji vifaa vikubwa kama kuenda kuinua vyuma kwenye gym. Ama kuinua mambo magumu ili kueza kupunguza uzito wako. Pia inaongezea nguvu na uthabiti wa misuli ambapo huimarisha misuli ya miguu kiuno. Kusaidia kuboreshe uthabiti na uwezo wa mwili kwa kazi za kila siku. Unapata ambapo umezoea ukiwa umezoea kukimbia zaidi kila siku. Utapata mambo yako unafanya haraka haraka kila siku. Mwili wako ushazoea kazi uko na uwezo wa mwili wa kazi kila siku wewe umechapa tu kazi haraka haraka kila siku. Inasaidia bado kwa afya ya akili na burudani. Kupunguza msongo wa mawazo na huzuni ambapo uko na hisia za huzuni ama mawazo. Unapokimbia utapata akili yako imeweza kupunguza hizo vitu zote imeweza kutulia. Na au lolote jambo lolote la kufikiri sana ama kuhuzunisha inasaidia kutoa hisia na zafuraha kutoa hisia zafuraha kupitia pamoja ambapo omoni ambazo zinafanya mtu achangamuke na kukua na furaha ambapo wanavyofanya ziada bado kuboresha usingizi watu wana kimbia mara kwa mara huwa na usingizi bora kusaidia mwili kupumzika vizuri ambapo unahakikisha kuwa mwili wako umetulia vizuri umechoka kidogo alafu umepata ile pumuziko yako dogo ambayo inahufasa na inahitajika kwenye mwili wako.

Unasomea wapi habari mtandaoni. Habari kwenye mtandao hukuwa kwenye vyombo tofauti. Kwenye unaezapata taarifa kwenye kupitia kwenye vyombo tofauti tofauti vya abari. Lakini ningependa kuhimiza sana sana mahali ambapo nasomea habari yangu mtandaoni ni kwa televisheni. Kuna umuhimu mkubwa kwa mtu binafsi na jamii ya kijumla ambapo. Unasaidika sana unavyopata taarifa kwenye televisheni. Umuhimu wa kwanza ni kupata taarifa kwa haraka. Televisheni hutoa habari kwa wakati halisi. Ikiwemo ajali siasa au matukio ya kimataifa ambayo inawezesha watazamaji kujua kilichoendelea mara moja. Baada ya kusubiri magazeti ya mitandao mingine bado kuona matukio kwa macho yako. Habari zinakuja na picha au video. Hivyo vinafanya taarifa kuwa halisi zaidi na kuielewa zaidi. Hii inasaidia mtu ama watu kuelewa uzito wa habari kuliko kusoma maandishi tu. Pia elimu ya na kufahamu na ufahamu. Televisheni hupitisha habari za kielimu za afya na za Uchumi Na pia za mazingira ili kuongeza ufahamu wa jamii juu ya masuala muhimu. Pia kuna kuunganisha jamii ambayo watu wengi hushiriki kwenye habari kutoka televisheni na jambo linalosaidia mazungumzo ya kijamii. Kama tujuavyo televisheni ni moja ambapo inapitisha ujumbe kwa watu wengi zaidi humu nchini. Pia kwenye televisheni kuna uaminifu ambapo vyombo vya habari vya televisheni mara nyingi na viongozi wa habari waliofunzwa hivyo taarifa huwa na usalama zaidi kuliko baadhi ya mitandao ya kijami ambao kuna viongozi ambao washapata habari na wanaileta kwa ubunifu na wamefunzwa tayari kupeana taarifa hiyo kwa usalama. Pia inasaidia kuburudisha na kutoa mwanga. Habari za televisheni huchanganya burudani za elimu. Kwa mfano ambapo kuna ripoti za kitamaduni, michezo au tathmilia za kijami. Utapata ambapo kwenye televisheni. Wakati ambapo kuna kuna ripoti ambayo za kitamaduni ama mchezo wowote wa kandanda wa kukimbia au mchezo tu wowote ule kwenye taarifa ya televisheni inaweza kuhusaidia kuelewa zaidi kwenye video vile ambavyo wachezaji nani aliyeweza kufunga bao fulani fulani kwenye timu tofauti tofauti na waliokuwa washindi waliweza kufungaje mabao zao.